Ninashiriki katika jamii yangu kwa kushiriki shughuli za kijamii, kusaidia miradi ya maendeleo na kujitolea kusaidia wale wanao hitaji. Pia hushirikiana na wanajamii katika kudumisha usafi, kuelimishana na kukuza mshikamano na amani ili kuifanya jamii iwe bora zaidi.